Ndoto yangu kubwa, ni nini na kwa nini ni muhimu sana kwangu? Ndoto yangu kubwa kwa uwazi, ni nini ndoto yangu ile muhimu sana? Zungumza. Ndoto yangu ni kuwa mtu ambaye anaheshimika sana katika katika tamaduni na katika familia na katika mazingira. Ndoto yangu ni kuwa mtu ambaye amestahimili matatizo. Ndoto yangu ni kufika katika labda safari ambayo mimi nazingatia kufika na ndoto yangu kubwa ni kukumbana na changamoto ambazo zitakazo fanya niweze labda kutotimiza ndoto yangu. Hakuna ndoto isio na changamoto na naamini kwamba nikitilia maanani sana ndoto yangu, hizo changamoto hazitaweza kuniadhiri kwa vyovyote vile katika kuzitimiza ndoto zangu. Sana sana mimi ndoto yangu hupatikana sana na changamoto ya rasilimali. Najipata kwamba sana sana rasilimali ambazo mimi ninazo haziwezi kuzikimu ndoto zangu kwa umoja. Manake ni rasili mali ambazo ni kidogo na nahitaji rasili mali mingi ili niweze kukimu ndoto zangu. Pia muda unachangia sana katika changamoto mimi ninazo pitia katika kutimiza ndoto zangu. Unapata kwamba muda mwingi nipo katika labda pilka pilka za kuhakikisha kwamba nimeweka chakula katika meza na nimeweka kila kitu. Ambapo kinafaa hivi napata kwamba muda mwingi unatumika katika kutafuta bali si kukimu ndoto zangu. Na pia hofu. Hofu kubwa inani nisikuwe mtu ambaye anafuata ndoto yake.